Unapenda kununua nini zaidi? Mimi napenda kununua viatu, nguo. Hizo ndo vitu nazopenda sana. Hizo ndo vitu zi hunimalizia pesa zangu. Viatu na nguo nikipata mshahara, naenda kununua hiyo.

Kumbu kumbu gani nzuri. Una kutoka utotoni. Kumbu kumbu mzuri nilio na waniinkia na wazazi wangu. Wanilea vizuri. Walinifanya kila kitu. Kwa hivu kumbushe mzuri. Ninao ni kuhusu wazazi wangu.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali napoishi hivyo katikati wa mji penye naishi pana usalama. Ukaribu wa barabara na majirani wazuri. Hio nachokipendia kuhusu pahali unapoishi.

Jee, unapenda chakula cha haraka. La hasha sipendi chakula cha haraka. Huwa napenda niende nyumbani nijipikie mwenyewe chakula changu. Badala ya kula chakula cha haraka. Huwa si kitamu kama chakula nachokipika mwenyewe.

Jee wewe ni mtu wa ubunifu. Ndio, mimi ni mtu mbunifu nimekua mbunifu kutoka zamani. Ni kitu nimelelewa nacho, ni tabia nimekua nayo. Kwa hivo mimi ni mtu mbunifu. Kwa hivo mimi ni mtu mbunifu.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Utaratibu wangu wa jioni. Narudi nyumbani baada ya kazi. Naoga. Natafuta chakula cha kupika napika. Nala. Kisha nipumzike. Nifanye usafi kidogo kisha nilale.

Unacharge kifaa chako mara ngapi kwa siku? Kifaa changu nakicharge mara mbili kwa siku ambapo ni asubui kabla niende kazini na jioni ninapotoka kazini ndo nikiweze kutumia usiku.

Ye unapenda kusoma maoni mitandaoni kusema kweli siyo kila mtu mwenye maoni mazuri kuna wenye maoni mazuri na kuna wenye maoni mabaya lakini hata hivyo bado nafaa kuzisoma ndo nioni kuweza kuona maoni ya watu na nijue kipi cha kufanya kipi si cha kufanya.

Je unapenda kuchora au kupaka rangi. Mimi napenda kupaka rangi. Ilhali mimi simchoraji lakini najaribu kuchora. Kwa hivo napenda kupaka rangi inapo wakati sina cha kufanya.

Je unavaa saa ndiyo mimi huvaa saa. Inaweza kunisaidia kusoma wakati na inafanya mtu wa anaka mtanashati. Kwa hivyo ndiyo mimi huvaa saa kila siku ni napotoka kila wakati nipo nyumbani sivai saa.

Unapanga kazi zako vipi? Kazi zangu mimi uzipanga kwa ratiba. Kwa hivyo mimi hufata ratiba yangu kila siku. Nijue ninafaa kufanya nini, wakati fulani na ni wapi. Kwa hivyo mimi ufatilia ratiba yangu ninaweza kusaidia kupanga kazi zangu za kila siku.

Wanatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mimi hutumia kompyuta kuhfadhi data zangu nafanya kazi zangu kwenye kompyuta na pia kufanya pia kazi za kazi inayo kwa hivyo ina nisaidia kwa mambo mengi.

Uboreshaji, mchakato ya kazi. Michakato ya kazi, mimi huboresha kwanza kwa kujua tatizo li wapi, ni nini kinahitajika, ni nini hakihitajiki, kisha natafuta suluhisho ya kuboresha michakato ya kazi.

Je una ndege wa kufugwa nyumbani. Ndiyo nina ndege wa kufugwa nyumbani. Nina njiwa na tausi. Wanyama hawa wananipendeza kwa sabu ya urembo wao. Haswa tausi. Ana rangi za kupendeza.

Msimu gani wa mwaka unapendwa zaidi? Msimu wa kiangaz. Ni yenye joto nyingi. Ni yenye joto nyingi. Na jua kali ilhali. Ni nzuri kushinda msimu wa kipupwe.

Unapenda kuwa mahali pa ina gani? Unapenda kuwa mahali penye utulivu, usalama, pametulia, hapana kelele. Haswa tunazingatia hapo penye hakuna kelele. Paali penye kelele huwa hapana amani kabisa.

Je, una mahusiano gani na wazee wako? Ninamahusiano ya karibu sana na wazee wangu. Nimeweka karibu kwa sababu ninawapenda sana. Wazee wanafaa wawekwe karibu kuwaonyesha upendo.